Viungo vibichi, sokoni au dukani inategemea na jinsi ambavo mboga au samaki vipo. Maswali ambayo naweza kumuuliza muuzaji ni hivo viboga vimekaa kwa muda gani katika hiyo duka.

Ninaweza kusema ya kwamba mandhari ya mashamba katika eneo langu, ni mashamba ambayo yanatoa mazao mengi kama vile mahindi Wakulima wanapenda kulima mahindi katika eneo langu, na pia wanapenda kufuga mifugo.

Kijiji ninacho kijua ni sehemu yenye utulivu na watu wanaofaamiana vizuri. Watu wengi hujihusisha na kilimo, ufugaji na biashara ndogo ndogo. Pia kuna maeneo ya wazi, nyumba za familia na sehemu ambapo watu hukutana kwa shuguli mbali mbali.

Kiswahili inaunganisha watu, makabila na nchi mbalimbali kwa sababu inatumika na watu wengi kama lugja ya mawasiliano. Hata kama watu wana lugha zao za asili, wanaweza kutumia Kiswahili kuelewa biashara, kazi na maisha ya kila siku.

Maneno ya kiswahili yanayohusiana na bahari au mvuvi ni kama bahari, mawimbi, pwani, mashua na samaki. Au pia ndoano na mvuvi. Pia kuna maneno kama vile kuvua, jahasi na bandari maneno haya yanatumika.

Mimi napenda zaidi kuongea kwa sababu mazungumzo hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu urahisi na kusikia maoni ya mtu mwingine pia naona ni rahisi kujenga uhusiano kupitia mazungumzo hata hivyo napenda kuandika inapohitaji.

Kwa uzoefu wangu, watu wa kwetu ni wakarimu sana. Mgeni akifika, mara nyingi, hupokelewa vizuri na kupewa chakula au kinywaji kulingana na kilichopo. Pia, watu huwa tayari kusaidiana wakati wa matatizo au shuguli.

Ninapo hitaji kuenda kwa daktari. Kwanza, huchagua hospitali au kliniki ilio karibu na mimi. Kisha, huenda huko kwa usafiri unaofaa na kufika kwenye mapukezi. Nikiwasili, hujisajili kue na kueleza tatizo langu kwa muhudumu wa afya.

Mara nyingi ya asubuhi, ninapenda kunywa au kula vitu rahisi kama vile chai na mkate, au wakati mwingine mayai. Kama nina muda wa kutosha, ninaweza kula uji au viazi. Pia hupenda kunywa kahawa mara kwa mara hsa ninapo itaji kuanza siku nikiwa na nguvu.

Kusuka nywele ni njia nzuri ya kutunza na kupamba nywele. Kuna mitindo mbalimbali kama mistari, rasta na kusuka kwa nyongeza. Mara nyingi mtu huchagua mtindo kulingana na anachopenda au tukio analo kuenda.

Wakati muhimu katika michezo wa base ball, huwa pale timu inapopata nafasi nzuri ya kufunga runs. Mara nyingi huwa wakati bata anapopiga mpira kwa nguvu na wachezaji wenzake wakawa kwenye bases. Kwa hiyo ni hivo.

Simu ninayotumia ni smartphone ambayo inanisaidia katika mambo mengi ya kila siku. Ninaitumia kuwasiliana na watu, kusoma, kutafuta tarifa, kupiga picha na. Kusikiliza muziki, pia ninatumia programu mbalimbali za kijamii.

Kwa maoni yangu, baadhi ya timu bora za rugby ni katika marekani. Okay, siezi nikasema ninazijua kwa sababu mimi sio mtu ambao ninapenda sana kufuatilia rugby lakini timu zinaeza kuwa na ushindani mkubwa, ndizo timu bora.

Mashindano ambayo yanafanyika hapa ni mashindano ya mpira wa miguu. Inafanyika haswa mara nyingi mnamo Disemba au wakati wa holidays kama vile mwezi wa nane. Katika mara nyingi, mashindano haya hupangwa na viongozi.

Ninapokwenda zahanati, kwanza huenda kwenye mapokezi ya kujisajili kisha humueleza mhudumu wa afya, tatizo nililo nalo na kusubiri kuitulwa. Nikifika kwa daktari au mhudumu, hufanyiwa uchunguzi na kupewa ushauri na dawa.

Kwangu, nyumbani ni zaidi ya sehemu ninayo ishi. Ni mahali panapoweza kupumzika, kuwa huru na kutumia mda na watu inaopenda. Pia ni sehemu ni nayo ishi. Niko salama na ninaweza kuwa mimi mwenyewe.

Ndiyo ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, hasa ninapohitaji kuwasiliana kwa haraka. Kwa mfano naweza kutumia ujumbe kwa sauti simu au programu, zinazotumia amri za sauti. Naona ni rahisi kwa sababu, inanisaidia kufanya jambo.

Tabia ninayotaka kubadilisha ni kuchelewesha baadhi ya mambo ninayopaswa kufanya kati mwingine naweza kusema nitafanya baadaye jambo lakini mda ukaenda bila kufanya. Nimeanza kujifunza kufanya kazi mapema.

Usalama wa mtaa wetu unasaidiwa na wenyeji kwa kushirikiana na viongozi na vyombo vya usalama. Watu huwa macho kwa mambo yasio ya kawaida. Huwasiliana wanapo ona tatizo na wakati mwingine huweka ulinzi kwa usiku.

Polepole humaanisha kufanya jambo taratibu bila haraka lakini pia linaeza kuwa falsafa ya kuwa na subra na kutolazimisha mambo yatokee haraka wazo hilo linaonyesha kwamba maendeleo ya kweli yanachukua muda.

Ndio mawasiliano yangu na watu yamebadilika sana kwa sababu ya teknolojia. Siku hizi, ninaweza kuwasiliana na mtu aliye mbali kupitia simu, ujumbe na maandishi whatsapp au video calls. Ni haraka na rahisi kuliko zamani.

Chakula wakati wa mavuno hua nyingi mno. Huwa nyingi kwa sababu watu wanatoka kuvuna na wanapata chakula. Wengne wanaamua kuvuna na kuuza ili kupata kipato. Kupata chakula chingine ambacho ni tofauti. Cha yale ambayo wamevuna.

Kitu ambacho napenda kununua zaidi ni vitu vinavyoitajika katika maisha ya kila siku hasa nguo, viatu na vifaa vya teknolojia pia wakati mwingine kununua vitabu au vitu vinavyohusiana na mambo ninayoyapenda na napanga bajeti yangu vyema.

Kiswahili cha mjini na cha mashambani kina utofauti mkubwa sana. Kama vile kiswahili cha mjini kimechanganyana na kiingereza kwa sana ila kiswahili cha mashambani hakija changanyana sana na maluga nyingine.

Mambo madogo yanayonifurahisha ni kama kusikiliza muziki ninaoupenda, hasaa nyimbo za gospel, kunywa kahawa nzuri asubuhi, kucheka na marafiki au familia, na kuangalia movies kadhaa, pia kuchora kunanisaidia sana wakati nyingi.

Burundani yangu moja ninayoipenda ni kusikiliza muziki, hasaa muziki wa gospel. Mara nyingi, naianza kwa kutafuta sehemu tulivu, kisha nachomeka earphones na kuunganisha simu yangu kwenye speaker. Nachagua nyimbo ninazozipenda.

Nguo ambayo napenda kuivaa mara kwa mara ni nguo zangu za buluu ninapenda kuivaa kwa sababu rangi hii ni ya utulivu mno na inaweza kuandamana na mahali au nyakati nyingi au pia kutangamana na nyakati mingi.

Kitu ambacho ninapenda sana kufanya wakati wa jua kali ni shuguli ambazo hazinichoshi sana mara nyingi napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba kunywa maji mengi na kusikiliza muziki kama kazi si mengi sana napenda kutulia tu.

Kama unamaanisha hivi kunywa maji mchana kutwa mimi hujaribu kunywa maji kidogo kidogo mara kwa mara badala ya kusubiri mpaka nihisi kihu sana asubui huanza na glasi moja au mbili. Alafu pia mchana, na tena usiku.

Harufu ambayo ninaipenda zaidi ni harufu ya maua. Maua ya waridi, maua nyingi, mwanzo zikipigwa na jua inatoa harufu nzuri zaidi. Ama pia napenda harufu ya chakula kitamu ambacho kimewekwa vitu vingi.

Kiswahili changu kina alama kadhaa za kipekee. Kwanza napenda kutumia maneno rahisi na yanayoeleweka kwa mtu au watu wengi. Bila kutumia misamiati migumu sana. Pia napenda kuzungumza kwa mtiririko mzuri. Ambapo mawazo yanafuatana tu kutoka mwanzo.

Chakula ambacho sikuipenda sana nilipo kua mtoto ni uji lakini nilipo kua mdogo nilikuwa na upenda vyakula vingine kwa sababu ya utamu wao lakini sasa ni nafahamu ya kwamba uji wa utelezi ina rotuba nyingi na ni ya afya mwilini.

Cha kuweka akiba ni kikundi cha watu wanaokubaliana na kuweka kiasi fulani cha pesa kila wiki au kila mwezi kila mwanachama huchangia kiasi kinachokubaliwa na pesa hizo hukusanywa pamoja kulingana na sheria za chama Pesa zinaeza kupeanwa moja kwa moja.

Inaweza kuathiri mwili kwa njia mbali mbali hasaa ikiwa mtu hafanyi mapumziko ya kutosha inaweza kusababisha uchovu, maumivu ya misuli na viungo, maumivu ya mgongo na wakati mwingine mtu anaweza kukosa nguvu kabisa baada ya kazi.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa treni na safari hiyo huwa na uzoefu wa kipekee Kitu nachopenda zaidi ni kutazama mandhari ya nje kupitia dirishani hasaa maeneo ya mashambani na milima. Pia safari ya treni huwa tulivu kiasi na mtu anaweza kukaa vizuri.

Ninapenda wanyama kama mbwa, paka na ngombe. Mbwa huvutia kwa sababu ni waaminifu na wanaweza kumlinda mtu au nyumba. Na pia, paka ni wanyama watulivu na wanapendeza sana. Huku ngombe wakiwa muhimu kwa maisha ya watu wengi kijijini.

Mahali pa ibada, naenda mara moja kwa wiki, hasa Jumapili, huwa naenda kanisani kwa ajili ya kusali, kusikiliza mafundisho na kushirikiana na waumini wengine. Kwangu, muda wa ibada hunipa nafasi ya kutulia, kumshukuru mwenyezi Mungu.

Boga ambazo inapenda kula ni za kawaida. Zilizopikwa vizuri, huwa napenda ikiwa laini na lenye latha nzuri. Hasa likichanganywa na miboga nyingine. Mara nyingi naweza ku kula pamoja na ugali.

Asubuhi yangu ya kawaida, huanza kwa kuamka mapema na kujiandaa kwa shughuli za siku, kwanza huwa najiosha na kupanga chumba, kisha nakunywa chai au kahawa na kula kifungua kinywa, baada ya hapo, huangalia ratiba yangu na kupanga vitu vyangu.